Hapana, huwa sipendelei kuvaa kofia. Huwa napenda kuvaa mavazi bila kuvaa kofia. Huwa najihisi nipo hulu, huwa najiisi nimependeza, na huwa sipendelei sana kuvaa kofia kwa sababu sioni umuhimu wa kuvaa kofia, huwa sioni umuhimu wa kufunika kichwa. Kwa hiyo, huwa napenda kuvaa hivo hivo bila ya kutumia kofia.

Lengo la muda mrefu ambalo nalo kazini ni kuanzisha kampuni kwa lengo la kuajiri watu wengi zaidi. Ndiyo lengo la muda mrefu ambalo ni mekuwa nalo ni kuanzisha kampuni kubwa ambayo itaweza kuajiri watu wengi zaidi. Na watu wengi zaidi wataweza kujipatia kipato kupitia iyo kampuni ambayo nitaweza kuianzisha. Hilo ndiyo lengo la muda mrefu.